Je, ungependa kutembelea mji gani duniani kama ungepata fursa leo? Ni nini hasa kinakuvutia katika mji huo? Ni utamaduni, historia, maendeleo au uzuri wa mazingira? Je, ulipata wapi taarifa za kuwaza kuhusu mji huo? Na kama ungefika huko, ni jambo gani la kwanza ungependa kufanya? Mwisho, unadhani safari ya kwenda mji huo ilikubadilisha vipi wewe binafsi? Ndoto ya kutembelea miji balimbali duniani ni ndoto inayo wakutanisha watu wengi. Kusafiri utufungua macho, utupanua mawazo na utufundisha kuwa dunia ni kubwa na yenye utofauti mkubwa. Kila mji una hadithi yake, watu wake na utamaduni wake wakipekee. Watu wengi hutamani kutembelea miji maarufu kama London, parii, New York au Dubai. Miji hii inajulikana kwa historia ndefu, maendeleo ya kisasa na mchanganyiko wa watu kutoka mataifa mbalimbali. Kutembelea miji hii ni kama kusoma kitabu cha historia kilicho hai. Upande wangu, ningependa kutembelea mji unaochanganya historia na maendeleo ya kisasa. Ningependa kutembea mitaani nikiona majengo ya kale, makubusho na pia majengo ya kisasa yanayoonyesha ubunifu wa binadamu. Hii hunipa fursa ya kuelewa jinsi jamii zinavyokuwa bila kusahau asili yao. Kinachonivutia zaidi katika kutembelea miji ya dunia ni kujifunza utamaduni wa watu wengine. Chakula chao, lugha yao, mavazi yao na desturi zao utufundisha kuvumilia tofauti na kueshimu mitazamo mbalimbali. Safari utufundisha kuwa tofauti si tatizo bali ni utajiri. Kusafiri pia utusaidia kujua sisi wenyewe unapokuwa mbali na nyumbani, unajifunza kujitegemea, kupanga muda na kukabiliana na changamoto mpya. Hali hii hujenga ujasiri na kukomaa kifikira. Hata hivyo, si kila mtu anauwezo wa kutembelea miji ya mbali kwa sasa, lakini kuwa na ndoto ya kusafiri ni hatua ya kwanza. Ndoto hizi hutupa malengo na motisha ya kufanya kazi kwa bidii, kujiendeleza na kujiandaa kwa siku zijazo. Dunia imejaa miji yenye uzuri wa aina yake. Kuanzia miji ya kale yenye historia ndefu hadi miji mipya yenye teknolojia ya kisasa. Kila mji una somo lake la kipekee kwa anaejifunza. Nikimalizia na wauliza tena. Ungependa kutembelea mjigani duniani? Ni nini kinakuvutia huko? Na ungependa kurudi nyumbani ukiwa umejifunza nini? Maswali haya yatufanya tuendelea kuota, kupanga na kuthamini dunia tunayoishi. Asante.

Unapoanza kazi ni jambo gani la kwanza unalofanya? Je, unaanza kwa kupanga ratiba ya siku, kukagua, barua pepe, au kuandaa mazingira ya kazi? Ni kwa nini umechagua kuanza kazi kwa njia hiyo? Je, namna unavyo anza kazi inaadhirije matokeo ya siku yako mzima? Na je, kuna siku ulianza kazi vibaya na ukaona adhari zake? Mwanzo wa kazi ni hatua muhimu sana. Dakika za kwanza tunapoanza kazi zinaeza kuamua tija, umasikini na hata hali ya moyo kwa siku nzima. Kama methali isemayo, mwanzo mzuri ni nusu ya safari. Watu wengi wana mtindo tofauti wa kuanza kazi, wapo wanapoanza kwa kupanga ratiba na kuorodhesha majukumu ya siku. Hii huwasaidia kujua nini cha kufanya kwanza na kuepuka msongamano wa mawazo. Wengine huanza kwa kusoma barua pepe au ujumbe. Ili kujua mambo ya dharura yanayohitaji kushugulikiwa. Kwa upande wangu, napenda kuanza kazi kwa kuandaa mazingira ya kazi. Ninahakikisha meza iko safi, vifaa vipo tayari na akili iko tulivu. Hatua hii hunisaidia kuingia kwenye kazi nikiwa nimejipanga na mwenye umakini. Kuanza kazi kwa mpangilio huongeza nidhamu na ufanisi. Unapoanza siku bila mpango, hujikuta ukirukaruka kutoka kazi moja hadi nyingine bila kukamilisha chochote kwa ufanisi. Lakini ukiwa na mwelekeo, hata kazi ngumu huonekana nyepesi. Hata hivyo, kuna siku ambazo hali hairuhusu mwanzo mzuri. Labda ulilala vibaya ulikutana na msongomano wa usafiri au ulipokea habari zisizofurahisha. Siku kama hizo, hutufundisha umuhimu wa kubadilika na kujipa nafasi ya kujirekebisha. Ni muhimu pia kutambua kwamba kuanza kazi si tu swala la vitendo, bali pia la akili na mtazamo. Kujiambia maneno chanya, kuweka lengo la siku na kuamini unaweza kufanikiwa kuna mchango mkubwa katika matokeo ya kazi yako. Kuanza kazi vizuri ni ujuzi unaoweza kujengwa, kupitia mazoea madogo, kama kupanga ratiba, kupumzika vya kutosha, na kujitathmini, tunaweza kuboresha namna tunavyo anza kazi kila siku. Mwisho nikikuuliza tena unafanya nini kwanza unapoanza kazi. Je, mwanzo wako unakuandaa kwa mafanikio au unakuchosha mapema? Na ni mabadiliko gani madogo unaweza kufanya ili kuboresha mwanzo wa kazi yako? Maswali haya yakitafakariwa yatatusaidia kuwa wafanyikazi bora na watu wenye tija zaidi. Asanteni.

Jee, ni mafunzo gani ungependa kupata kazini ili uboreshe ujuzi wako? Jee, mafunzo hayo ni ya kiufundi, mawasiliano, uongozi au teknolojia. Ni kwa nini unaona mafunzo hayo ni muhimu kwako na kwa shirika lako? Jee, mafunzo ulio pata hapo awali yamewai kubadilisha utendaji wako kazini. Na je ungependa mafunzo hayo yafanyike kwa njia gani. Darasani, mtandaoni au kwa vitendo kazini? Mafunzo kazini ni msingi wa maendeleo ya wafanyikazi na mafanikio ya shirika. Dunia ya kazi inabadilika kwa kasi kubwa hasa kutokana na maendeleo ya teknolojia. Bila mafunzo endelevu, ujuzi wetu unaweza kupitwa na wakati. Wafanyikazi wengi hutamani kupata mafunzo yanayo wawezesha kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Kwa mfano, mafunzo ya teknolojia ya kisasa huwasaidia kuendana na mifumo mipya ya kazi. Mafunzo ya mawasiliano huboresha uhusiano kati ya wafanyikazi, viongozi na wateja. Kwa upande mwingine, mafunzo ya uongozi huwajengea wafanyikazi uwezo wakuchukua majukumu makubwa zaidi. Hata mfanyikazi wa kawaida anaweza kuwa kiongozi katika nafasi yake ikiwa atapatiwa mafunzo za sahihi. Mafunzo pia huongeza kujiamini na motisha kazini. Unapojifunza jambo jipya unahisi kuthaminiwa na shirika lako. Hii huongeza uaminifu na bidii katika kazi. Hata hivyo, si kila shirika huwekeza ipasavyo katika mafunzo ya wafanyikazi. Baadhi huona mafunzo kama gharama badala ya uwekezaji, ukweli ni kwamba mfanyikazi aliyefunzwa vizuri huleta tija zaidi na hupunguza makosa kazini. Ni muhimu pia kwa mfanyikazi mwenyewe kuchukua jukumu na kujifunza binafsi. Kusoma vitabu, kuhudhuria, warsha na kujifunza mtandaoni ni njia moja wapo ya kujiongezea ujuzi hata kama fursa rasmi hazipo. Mafunzo si tukio la mara moja, bali ni safari endelevu. Kadri tunavyo jifunza, ndivyo tunavyo jenga, ustakabali bora, wa kazi zetu na taasisi zetu. Swali ni, mafunzo gani ungependa kupata kazini? Ni kwanini mafunzo hayo ni muhimu kwako? Na ni hatuwa gani unaweza chukua leo kwanza safari ya kujifunza? Maswali haya ya tufanye tutambue kuwa kujifunza haku maliziki na mafanikio huanza pale tunapokuwa tayari kubadilika na kukua. Asante.

Jee, umewahi kusafiri wapi mahali pazuri palipo kuvutia sana? Ni nini hasa kilicho kufanya mahali hapo pawe pazuri? Ni mandhari, watu, hali ya hewa au utamaduni. Uli safiri lini na kwa sababu gani? Ni kumbukumbu gani maalumu uliyoibeba kutoka safari hiyo? Na jee, safari hiyo ilikubadilisha vipi wewe kama mtu? Ndugu wa sikilizaji. Kusafiri ni zaidi ya kuhama kutoka sehemu moja kuenda nyingine. Kusafiri ni kujifunza, kugundua na kujijenga kifikira. Kila safari, tunayofanya huwacha alama katika maisha yetu. Hasa pale tunapofika mahali pazuri na pa kipekee. Mimi binafsi nimewai kusafiri kuenda mahali pazuri sana palipo nivutia kwa namna ya pekee. Kwa mfano niliposafiri kuenda eneo la pwani nilivutiwa sana na uzuri wa bahari upepo mwanana na mchanga mweupe. Kuona mawimbi yakija na kuondoka, kulinipa utulivu wa moyo na kunifanya ni tafakari maisha kwa kina. Katika safari hiyo, nilikutana na watu wenye ukarimu mkubwa. Tabasamu zao, lugha yao, na namna walivyo, wakaribisha wageni, nilio kuwa nao. Pia nilifurahia vyakula vyao vya asili. Kama samaki, wakukaanga na wali wanazi. Ambao vilinipa ladha ya kipekee isioyosahaulika. Safari nyingine ya kuvutia niliyowahi kufanya ni kutembelea eneo la mlima. Mandhari ya, kijani, kibichi, hewa safi na sauti za ndege zilifanya mahali hapo kuwa kama paradiso. Nilijifunza kuwa mazingira ya asili yana uwezo mkubwa wa kutupatia amani na afya ya akili. Kupitia safari hizi, nilijifunza umuhimu wa kuthamini mazingira, uzuri wa maeneo haya, unatukumbusha wajibu wetu, wa kuyalinda ili vizazi vijavyo navyo vifurahie. Kusafiri pia, unisaidia kupanua mawazo. Unapokutana na tamaduni tofauti, unajifunza kuvumilia na kuheshimu tofauti za watu. Safari hunifanya, nitambue kuwa dunia ni kubwa na yenye, fursa nyingi za kujifunza. Hata kama hujasafiri mbali hata safari ndogo ndani ya nchi yako inaweza kuwa ya maana kubwa. Uzuri haupatikani mbali peke, upo pia karibu nasi kama tutachukua muda wa kuuona. Safari hutufundisha subira, mipango na kujitegemea. Changamoto ndogo za safari hujenga ujasiri na hekima ya maisha. Swali ni umewai safiri wapi? Mahali pazuri na ni mfano ipi ya uzuri uliyoiona na safari hiyo imeacha funzo gani maishani mwako. Maswali haya yatufanya tuthamini safari zetu na kuzitumia kama darasa la maisha. Asante.